Mimi kila siku huamka saa kumi na moja asubuhi. Ninapoamka asubuhi, mimi huanza na kusugua meno. Napiga mswaki kisha nakunywa maji. Baada ya kunywa maji, mimi huenda kwa matembezi ya nje kwa dakika kumi na tano. Baada ya hiyo mimi hurudi kwa nyumba na kuoga baadae, ninakunywa kiamsha kinywa. Halafu baada ya hiyo ninaosha vyombo zangu na kutoka nakwenda shuleni. Asubuhi chenye ninapenda kukula, ninapenda kukunywa chai kwa mkate na mayai au chai kwa maandazi na mayai pamoja na matunda kwa siku yenye niko na matumda mimi ninapenda sana asubuhi yangu kwa sababu asubuhi niko na niko na nguvu sana ya kufanya mambo mengi sio kama mchana au jioni.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa kujifunza wimbo kuimba na kufanya video katika mtandao yangu ya TikTok. Na pia ninatumia huo muda kwa kujifunza lugha nyingine kutumia video za YouTube. Pia ninatumia huo wimbo katika kujifunza jinsi ninavyoweza kutumia AI. Pia ninatumia huo muda kusalimia marafiki zangu kupitia kwa kupigia simu ama kwa kupigia video call ya WhatsApp.

Mimi hupenda kujifunza guitar na pia kujifunza kuimba na kufanya video ambavyo ninaweka kwa akaunti zangu za mitandao kama tiktok pia wakati wa likizo ninapenda kwenda matembezi ya nje na marafiki zangu na pia ninapenda kucheza michezo kama mpira wakandaanda pia ninapenda michezo ya kukimbia na marafiki zangu. Na pia ninapenda kwenda kuogelea na marafiki zangu. Ninapenda kwenda kwa mgahawa, kukunywa kahawa, au kukula chakula cha mchana na marafiki zangu.